Ni lengo gani? Ninalo, kwa muda mrefu, kazini. So ninapoanza na nilipoanza kwenda kazini. Lengo langu nilikuwa, nikiajiriwa kwa muda mlefu, niweze kuwa na pesa zangu, nikusanye, nikusanye, nikusanye. After nikikusanya kwa kama miaka mitano hivi, ninunue shamba langu, nijenge nyumba langu, niweze kuishi kwa compound yangu watoto wangu nawalipia fee wakati silipi rent nikue na mifugo pale so wanafunzi wangu si wakati eti naenda ku buy maziwa kama ni asubuhi tunakamua ng'ombe tunakunywa maziwa so hio itakuwa na ina reduce expenses za kila siku alafu kwa compound yangu sasa nishikisha buy shamba, nikisha jenga, haya, izo pesa zenye ningekua nalipa rent naziwekeza eidha nanunua shares, naweka biashara, na pia naweka savings za watoto wangu unaona, alafu, kama ni watoto wangu, watakuwa na ile environment ya kuchezea. Kwa sababu, kama nimejenga nyumba na niko na compound, unaona pale kuna mifugo kando alafu kuna compound, compound yenye watoto wangu wanachezea. Alafu naweza panda maua pale kwa sababu kwa ploti ama apartment uwezi panda maua yenye kiwango chenye we unataka. So unaweza kuwa na tu zote za maua wanyama ama mifugo. Alafu sasa sitakuwa na utengamano mkubwa sana na majirani ama mgogoro ama ugomvi. Kwa sababu napenda amani. Alafu, kwa hiyo kampaundi, kando kando kama kuna barabara pale, niwe naweka eidha duka ama supermarket, naeza weka kinyozi, naeza eka buchari, naeza weka tank, naweza chimba bolehole nianzishe biashara tofauti tofauti. So hizi biashara zenye ninafanya, singeweza kufanya kwa apartment, unaona? Alafu, neza kuwa na more free time, kama na niko na mifugo, ambayo niko nayo, eidha mbozi, mifugo kama ng'ombe, mifugo kama kuku, naweza ajiri mtu pale. So, sasa unaona, nikiwa na kompa, hiyo ndiyo lengo langu kubwa la kufanya kazi kwa muda mrefu, niweze kuweka savings, unaona? So, nikiwa na compound yangu, zile pesa napata kwa biashara, naweza, lipa nayo mfanyakazi, na pia na kuwa na savings kubwa sana. Na hii savings, si kuka idol, naweza anzisha, biashara ya sharing, ya shares, naweza, buy shares, unaona? So niki buy shares, so nakuwa nawekeza, nawekeza, nawekeza, watoto wangu hawatawai kosa, kitu cha kusafiri, like naweza wa baishia pikipiki, baisikeli, ama gari, eidha la kuenda shule, la kuenda safari, na pia nikiwa na lengo langu kubwa ni kutoajiriwa kwa sababu ni kijiajiri mimi. Nitakuwa na free time naweza, zile biashara ambazo nimeweka kwa compound yangu zinweza nipea pesa extra ambazo napata hata kwenda sherehe naweza enda trip like one month, two month outside my county or country. Kwa nchi yangu na niweze kujienjoy kimaisha, unaelewa. So, iyo ndio lengo kubwa langu. Kukua na peace kwa environment yangu kukua na mifugo yenye ambayo naitegemea kama chakula changu na pia naweza kuza mimea yangu naweza kuza chakula changu mimi mwenyewe na niuze pia so ni faida kubwa sana na pia sitakuwa ati natumia pesa mingi ya kutoka inje pesa ndio zitakuwa zikikuja kwangu so lengo langu ni kukuwa tajiri kukuwa free kabisa kabisa kukuwa free kwa system.

Nashiriki vipi? Nashiriki vipi katika jamii? Hei kwa vitu vingi sana. Nawaambia hivi. Ndio sisi tukue, tujikuze kijamii. Tuenee, tukue na familia ambayo ni ina afya. Kitu ya kwanza ni mazingira. Kwa nini nasema mazingira? Tunapoheshimu mazingira. Unaona hakuna chochote ambacho tutakikosa. Mazingira nikisema mazingira namaanisha nimi? Tuheshimu misitu. Tuheshimu wanyama. Tuheshimu jamii kwa hizi vitu vyote. Tukikuwa na tukiheshimu misitu kitu ya kwanza, hatutakosa maji. Tukiheshimu misitu, wanyama watakuwa na amani, kwa mfano. Wanyama, wataishi huko msituni, tusiwasumbue. Hawatakuja wanyama ambao ni kama simba, tembo, chui. Hawa wanyama hawatasumbuana na jamii. Hawatatoka kwa msitu wakuje kwa jamii. Unaelewa? That's why nasema tuheshimu mazingira. Unaona? Tusipokata miti umuhimu wa kutunza mazingira tusipokata miti Hatukosi maji Hatukosi afya Hatukosi kilimo. Kilimo chetu, kiko kila wakati. Unaona? Chakula ni mingi. Unaona na tunapokuwa na chakula kingi tuko na afya. Hatutaathirika kiafya. Unaona? Kitu cha pili, tukikuwa na amani. Hivyo ndio nashiriki kwa jamii. Nawashirikiza hivi. Tukiwa na amani kama jamii. Hatutakuwa na mgogoro. Kwa sababu, kama nakuheshimu na tunashirikiana, hakutakuwa na fitina. Nikishirikiana na wewe, nishirikiane na yule na wewe ushirikiane na mimi, hakutakua na chuki, so hii inamaanisha ya kwamba tutakuwa na amani tele. Furaha itakuwa kwa jamii, so pia nashirikia kwa jamii hivi, nakuwa na mfano, nafanya bidii kwa chochote ambacho nakifanya. Kama ni biashara, nafanya biashara kwa bidii. Ndo nionyeshe aje bidii ndio inaleta mazao na faida. Na vijana ambao ni wadogo na nashiriki kuwaonyesha bidii na kufanya kazi kwa mkono yako inabarikiwa. Kivipi nikikuwa na, nikianzisha kilimo nitunze mazingira napanda miti So, hawa watoto wadogo ambao wako shuleni, wataniiga kwa mfano, wataiga mfano wangu. Wataelewa ya kwamba ukikuwa na chako, unaona, hautakuwa ukifikiria cha mwenzako. Kama nimefanya kilimo, niko na mifugo, so wanaona ya kwamba nimetosheleka, niko na amani, sina tamaa ya vitu za mwingine. So wataelewa ya kwamba wizi ni kitu kibaya sana. Unaona, nawaonyesha njia ya kujifaidi, ya kujikuza kimaisha. Halafu, nashiriki kiaji, naonyesha amani ninapofanya hizi vitu zote. So kitu ya kwanza, nisipokutusi, pia namaanisha sitaki kutusiwa. Unaona, nisipoenda kwa mtu usiku inamaanisha aje. Si vizuri kutembea usiku kwa mtu unabisha unabisha unachukua kitu cha mtu bila kumwambia hapana. Unafaa unaagiza unaomba ruhusa kuguza kitu cha mtu. Kama unaingia kwa mtu unabisha hodi hivyo ndo unashiriki kuonyesha mahusiano mazuri kwa jamii.